Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Inanifurahisha kwa sababu hunifanya nifikiri na kushirikiana na wengine. Mara nyingi kucheza wakati wapumziko au nikiwa na marafiki. Michezo hii hunisaidia kupumzika, kujifunza mikakati na kuimarisha uhusiano wa watu nilio karibu nao.

Mara nyingi natumia programu za mawasiliano kama WhatsApp na mitandao ya kijamii kuwasiliana na marafiki na familia. Pia natumia YouTube na Google kujifunza mambo mapya na kupata taarifa. Programu hizi unisaidia kuunganishwa na watu kujifunza na kufanya mambo yangu ya kila siku kwa urahisi.

Ndiyo, ni mewai kufuga mnyama na ilikuwa uzoefu wa kufurahisha. Nilijifunza umuhimu wa kuwajibika, kumtunza na kuumpa mnyama muda na upendo. Kufuga mnyama unifundisha huruma na kunaleta furaha kwa sababu unapata rafiki wa karibu anayekufurahisha kila siku.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku, kulingana na matumizi yangu. Nikitumia simu sana kwa kazi, kwa kazi, mawasiliano au mtandao, ninaweza kuhitaji kuchaji zaidi. Ninapenda kuhakikisha betri iko sawa ili kifaa kinitumikie siku mzima bila kukatika.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu na amini ni haki na wajibu wangu kama raia kupigia kura kuna nipa na fasi ya kushiriki katika maamuzi yanayoadhiri jamii na nchi yangu Hata kama ni kura moja na amini inamchango katika kuleta mabadiliko na kuimarisha demokrasia.

Napenda kusimamia na pia kusimamiwa kulingana na mazingira. Kusimamia hunipa nafasi ya kuongoza, kupanga kazi na kuwahimiza wengine. Kusimamiwa pia ni muhimu kwa sababu hunisaidia kujifunza, kupata mwongozo na kuboresha utendaji wangu. Naona mchanganyiko wa yote mawili hunisaidia kukua zaidi binafsi na kikazi.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uongozi wa haki, mawasiliano mazuri na uwezo wa kuwasikiza wengine. Kiongozi mzuri pia anapaswa kuwa na uvumilivu, uwajibikaji na kuhamasisha timu yake kufanikisha malengo. Hii inasaidia kujenga imani, heshima na mafanikio kwa pamoja.

Mchezo wangu ni naoupenda olimpiki ni riadha. Hasa, mbio ya mita mia moja kwa sababu ni haraka na yenye msisimko. Nimefurahia kutazama ushindi wa mchezaji maarufu na napenda usain bolt kwa kiasi yake na uthabiti wake. Wakati wa mchezo ya olimpiki, ninahisi msisimko na furaha kuona ushindani wa kiwango cha juu.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu yangu ya mkononi. Inanisaidia kwa mawasiliano na familia na marafiki kupata taarifa, kufanya kazi na burudani. Pia ni muhimu kwa kupanga ratiba na kufuatilia shughuli zangu za kila siku. Bila kifaa hiki maisha yangu yangekua magumu na yasiyo rahisi kwa mawasiliano na tarifa.

Kila jioni kabla kulala na panga ratiba ya kesho na kuhakikisha kila kitu kikosawa. Baada ya hapo na pumzika kidogo kwa kusoma na kuangalia show fupi. Mara nyingine pia ni natumia mda na familia au marafiki. Atimae na kaa kimia nikijitayarisha kwa usingizi wa amani.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga ratiba na kugawa kazi katika hatua ndogo. Nazingatia kipaumbele cha kila kitu na kuepuka kuchelewa. Pia, ninajihitaji kuwa makini na kutumia muda vizuri. Na ikiwa ninahitaji msaada, ninauliza wenzangu au msimamizi. Hii hunisaidia kuhakikisha namaliza kazi kwa muda sahihi na wakati unaofaa.

Ndoto ya kutisha niliyoahi kuikumbuka ni ile niliyoiona nilipokuwa mtoto ambapo nilikuwa nikikimbia lakini sikuweza kuona njia ya kutoka. Ilinishangaza na kunifanya nihisi hofu sana lakini baada kwamka niligundua ni ndoto tu na imenifundisha kuwa hata katika hofu ni muhimu kukabiliana changamoto kwa utulivu.

Ujuzi ninayohitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda. Ingawa ninafanya kazi kwa bidii, wakati mwingine napoteza muda kwa vitu visivyo muhimu. Napanga kufanya mazoezi ya kupanga ratiba, kuweka kipaumbele na kutumia teknolojia kusaidia kupanga vizuri siku zangu. Kuimarisha ujuzi huu hunisaidia kuwa na ufanisi zaidi kuhakikisha malengo yangu ya kwa haraka.

Mimi huoga maramoja kwa siku, kawaida asubui ilikuwanza siku ni kiwa safi na tayari. Wakati mungine ikiwa nimefanya mazoezi au shuguli, zinazo ni washa jashu na weza kuoga pia jioni, kuoga unisaidia, kusikia freshi, safi na kunipa nishatia kutosha kwa shuguli zangu za kila siku.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa maisha ya zamani na jinzi yalivyoadhiri dunia ya leo. Historia hunifundisha makosa na mafanikio ya watu wa zamani. Jambo linalonisaidia kufanya maamuzi bora sasa. Pia inanipa maarifa na mtazamo mpana kuhusu jamii na tamaduni tofauti.

Kazi ya nyumbani ninaichukia zaidi ni ya kufua vyombo baada ya chakula. Inachukua muda na mara nyingi huwa chungu. Lakini najua ni muhimu kudumisha usafi. Hiyo napanga muda wangu wa kuifanya haraka iwezekanavyo. Hii husaidia nyumba kubaki safi na nikiwa na amani ya akili.

Mimi napanga wiki ya kazi kwa kuangalia tasks zangu zote za kipi cha kuprioritize. Na nitaseti time ya kila task na pia na checki kalenda yangu daily. Napanga breaks pia ili nisikose energy. Hii hunisaidia stay organized, finish mambo ya time na kuavoid stress za mwisho ya wiki.

Nguvu zangu kazini ni kupanga vizuri na kufanya kazi kwa bidii. Pia ninauwezo wa kushirikiana na wenzangu na kuwasiliana kwa uwazi. Hii husaidia timu kufanikisha malengo yake na pia kunisaidia niwe na ufahisi binafsi. Pia nina subira ya uvumilivu katika kukabiliana na changamoto ya kazi.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye dunia ya kufikiria na kuifanya nitafakari zaidi. Hadithi hizi hunichangamsha na kunipa msisimko. Hasa, ninapokuwa na mafunzo ya maisha. Pia, hunisaidia kupumzika na kufungua mawazo yangu kwa vitu tofauti.

Msimu ninaoupenda zaidi ni Msimu wabaridi. Napenda kwa sababu hewa ni tulivu, si na moto sana na inanifanya nijisikie active zaidi. Napenda pia kukaa na vinywaji vya moto kuona mandhari ya Msimu na kufanya shuguli za nje bila jasho. Hii inaboresha mudi yangu na kunipa nishati ya kufanya mambo mbali mbali.

Nataka kufikia nafasi ya mafanikio na uhuru katika kazi yangu. Lengo langu ni kuwa na ujuzi na uzoefu wa kutosha kuongoza miradi, kusaidia wengine na kufanya maamuzi yenye maana. Pia nataka kuhakikisha napata growth binafsi na kifedha. Nakua na ushawishi mzuri kwa watu wa karibu na jamii yangu.

Ninajihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi kwa sababu zinanisaidia kuona ni wapi ninaendelea vizuri na wapi nimeweza kuboresha. Nauchukulia kama fursa ya kujifunza na kuboresha utenda ndaji wangu pia hunisaidia kupanga malengo mapya na kuhakikisha ninatimiza matarajio ya kazi kwa ufasihi.

Napenda filamu za hadithi za kusisimua na za maisha halisi. Zinanifurahisha kwa sababu zina nichangamsha na kunifanya nifikirie. Pia napenda filamu za komedi kwa sababu hunipa burudani na kunifanya nipumzike baada siku ndefu. Kwa jumla, napenda filamu zinazoleta msisimko na mafunzo kidogo pia.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kuona familia na marafiki zangu wakiwa na furaha, kufanikisha malengo yangu na kufanya mambo ninayoyapenda, pia kucheka, kusafiri na kuona matokeo ya kazi yangu vizuri kunifanya nijisikia furaha kubwa. Hii hunipa nguvu na motisha ya kuendelea kufanya vizuri kila siku.

Napenda mikutano yenye lengo na inayopanga vizuri. MMkutano hiyo inakua na ajenda wazi kila kitu anapata nafasi kila mtu anapata nafasi ya kuzungumza na inaleta maamuzi au hatua la kutekeleza. Napenda pia mkutano mdogo au wakikundi kidogo ya sababu hunisaidia kushirikiana vizuri na kuzingatia maoni ya kila mtu.

Zawadi nzuri niliyowahi kuipokea ni kitabu kutoka kwa rafiki yangu. Nilifurahia kwa sababu kilikuwa na maana na kilifundisha mambo mapya. Pia zawadi hiyo ilifanya nijisikie kuthaminiwa na kuhusiana na urafiki wetu. Kila ninapo kumbuka huniletea furaha na motisha.

Nafanya marafiki wapya kwa kuzungumza na watu kwa huruma na uwazi. Napenda kushirikiana kwenye mambo ya pamoja kama kazi au shugli za kijamii na kuonyesha heshima na usikivu. Pia ninajaribu kuelewa wengine, kushirikiana kwa namna nzuri na kujenga uhusiano wa muda mrefu.

Mimi huwa na utaratibu wakunywa kahawa kila asubuhi kabla ya kazi naiandaa kwa kutumia kahawa safi na mara nyingi niongeze sukari au maziwa kidogo napenda kunywa kahawa kwenye jikoni au balikon wakati wa jua la asubuhi bila kahawa yangu ya kawaida najisikia nishati kidogo na si kama niko ready kuanza siku yangu.

Ninahifadhi pesa kwa kupanga bajeti ya kila mwezi na kuweka kiasi fulani kando mara moja ninapopata kipato. Pia najiepusha na ununuzi usio muhimu na kuangalia njia za kuokoa kila siku. Hii inanisaidia kuwa na akiba kwa dharura na pia kunifanikisha malengo yangu ya kifedha kwa muda mrefu.

Nimezaliwa na kukulia Nairobi na kumbuka kucheza mtaani na kuona shughli za kila siku za mji. Kinachonifanya, kinachofanya Nairobi maalumu ni utamaduni wake wakipekee na maisha ya haraka. Ningependa kurudi pale wakati wowote ninapohitaji motisha na nafasi ya kujikuta.

Ningemshauri mtu anayeanza kazi kuwa nabidii na subira. Ni muhimu kujifunza kutoka kwa wengine, kuuliza maswali na kuzingatia maelekezo vizuri. Pia napendekeza kupanga muda kwa uangalivu na kushugulikia kazi hatua kwa hatua. Hii husaidia kujenga msingi mzuri na kufanikisha malengo ya kazi kwa ufanisi.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa akili wazi na bila kiburi najaribu kuelewa kilichoambiwa kuchambua kama ni msaada au kitu cha kuboresha na kitu kuchukua hatua zinazofaa kwa kufanya hivyo najifunza na kuboresha utendaji wangu bila kuhisi vibaya.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hilo linanivutia kwa sababu lilanipea nafasi ya kujitegemea na kutekeleza mawazo yangu. Najua lina changamoto, lakini pia lina fursa ya kujifunza na kukua. Ndiyo maana ninaendelea kujifunza na kujiandaa kwa hatua hiyo siku zijazo.

Mchezo ninaopenda kutazama ni mpira wa miguu kwa sababu una msisimuko na mbinu. Nakumbuka mechi ya kushangaza ambapo timu yangu ilishinda kwa dakika za mwisho napenda kutazama kwenye tv na uwanjani na wakati wa mchezo nahisi furaha msisimko na mshikamano na wapenzi wengine wa mchezo.

Mimi hupiga picha mara kadhaa kwa wiki, kulingana na mda na nafasi zinazo jitokeza, napenda kunasa kumbu kumbu na manthari nzuri. Pia, picha hunisaidia kuwa kreativu, mara nyingine hupiga picha za mtaa, marafiki au matukio maalum. Hii hunifanya nijiskie furaha na kurudia matukio mazuri katika maisha yangu.

Napenda kununua vitu kwenye maduka makubwa na sokoni kulingana na kile ninachohitaji. Sokoni napenda kwa sababu kuna variety na bei ni nafuu. Huku madukani napenda kwa urahisi na usafi. Pia mara nyingine napenda kununua online kwa ajili ya convenience. Kila mahali navinunua nahitaji kupata value bora na ubora mzuri wa bidhaa.

Ndiyo napenda kusikiza redio kwa sababu hunipa burudani na taarifa za kila siku. Napenda hasa kipindi cha mziki na habari kwani hunifanya nifikirie na kujua kinachoendelea duniani. Mara nyingine pia kusikiza redio nikifanya kazi na wakati wa pumziko na kunifanya nijisikie relaxed na energized.

Muziki ninaosikiliza mara nyingi ni muziki wa pop na hip-hop. Ninapenda kwa sababu hunifrahisha kunipa nishati na kunifanya nijisikize relaxed wakati wa pumziko. Mara nyingine pia husikiza muziki wa kifox au watamaduni ili kuungana na asili na historia ya muziki.

Nenosiri zangu naweka salama kwa kutumia mchanga nyiko wa herufi kubwa, dogo, namba na alama maalum. Pia sipendi kutumia nenosiri moja kwa akaunti zote. Mara nyingine na tumia apps za kuhifadhi nenosiri kwa usalama zaidi. Hii hunisaidia kulinda taarifa zangu na kuhakikisha akaunti zangu hazina hatari ya kuibiwa.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine nahitaji kusikiliza kwa makini na kuelewa mawazo yao. Napanga kazi kwa ushirikiano kugawa majukumu na kuhakikisha kila mtu ananafasi ya kuchangia. Pia hutoa msaada pale inapohitajika na kushirikiana na waheshima ili kufanikisha malengo ya kwa pamoja.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu hunifurahisha na kunifanyia nijisikie freshi. Napenda kuona furaha yao kucheka pamoja na kushirikiana katika michezo midogo. Pia inanisaidia kuwa na subira na uvumilivu na kunifanya nijisikie karibu na familia na jamii.

Kila siku ninatumia zana za dijiti kama simu yangu, kompiuta na app za mawasiliano kama whatsapp na email. Pia ninatumia mitandao ya kijamii na zana za productivity kama kalenda na notes. Zana hizi huniwezesha kuwasiliana kupanga kazi na kupata taarifa haraka kila siku.

Kila asubuhi ninapoamka kwanza hujipanga, nikae kidogo na kufikiria ratiba ya siku. Baada yake naoga na nifanye mazoezi madogo kisha nikunywe kahawa au chai. Pia napanga kazi zangu na kuweka vipaumbele ili siku yangu iende vizuri na kwa ufanisi.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi huchagua kutumia mifuko ya reusable na kutumia chupa za maji ya kudumu badala ya plastiki. Pia najiepusha kununua bidhaa zilizo na ufungaji wa plastiki mwingi na kupima njia mbadala. Hii husaidia kulinda mazingira na kuhakikisha dunia inabaki safi kwa vizazi vijavyo.

Wakati wa mapumziko kazini napumzika kidogo kwa kunywa chai au kahawa, kuzungumza na wenzangu au kutembea kidogo ili kuondoa stress. Mara nyingine pia napenda kusoma au kusikiliza muziki ili kusaidia kurefresh akili na kurudi kwenye kazi nikiwa na nishati ya kufoka zaidi.

Mchezaji wangu naye mpenda katika mchezo wa mpira wa mguu ni Leonel Messi nampenda kwa sababu anambinu za ajabu wamuzi mzuri wa kucheza na utabidhi wa kufanya vizuri katika mechi zote kuona jinsi anavyocheza hunipa msisi mko wakunisukuma kujifunza zaidi kuhusu mchezo huo.

Napenda kuenda cinema mara chache kwa mwezi kulingana na filamu mzuri zinazotolewa. Napenda kuenda cinema kwa sababu ni burudani hutoa msisimuko na kuona hadithi kwenye skrini kubwa. Na pia ni njia nzuri ya kupumzika na marafiki au familia. Hii hunifanya nijisikie furaha na kupumzisha akili.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kushughulikia changamoto sizizo tarajiwa. Nimejifunza kuwa na subira, kuwasiliana vizuri na wenzangu, na kutafuta suluhisho kwa akili ya utulivu. Hii imenisaidia kuboresha ufanisi wangu, kujenga husiano mzuri kazini na kukua binafsi katika kazi.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka, mara kwa mara, hasa wakati sina muda au nataka kitu rahisi na kitamu. Ingawa si chakula cha kila siku, napenda ladha yake na jinsi kinavyonipa nishati haraka. Pia mara nyingine hupendeza kushirikiana na marafiki au familia wakati wa kula chakula cha haraka pamoja.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo mazuri ya kazi yangu na kushuhudia timu ikifanikiwa. Pia napata motisha kutokana na changamoto mpya zinazonipa nafasi ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Ushirikiano na msaada wa wenzangu pia hunipa nguvu na kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Timu yangu ninayoipenda ni Barcelona. Nimeanza kuipenda tangu nilipoanza kufatilia mpira wa miguu. Nakumbuka mechi za kushangaza ambapo walishinda kwa goli la mwisho. Mchezaji wangu ninayempenda ni Lionel Messi kwa mbinu zake za ajabu. Wakati Barcelona inaposhinda, ninahisi furaha kubwa na msisimko.

Ndiyo, mara nyingi ninanunua vitu kwa kutumia simu, napenda kwa sababu ni rahisi haraka na ninaweza kulinganisha bei ya vitu tofauti. Pia hunisaidia kuokoa muda na kuepuka foleni, lakini pia najihakikishia kununua kutoka kwa duka au app za kuaminika ili kuepuka matatizo.

Msimu nayopenda zaidi ni kiangazi. Napenda kwa sababu hali ya hewa ni joto. Kuna mwanga wa kutosha na ni rahisi kufanya shughuli za nje. Napenda kuenda pwani kucheza michezo na kutumia muda na marafiki. Hali ya hewa inapofaa hunifanya nijihisi mwenye furaha, nishati na motisha na kufanya mambo mbali mbali.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa kushiriki furaha na wenzangu. Tunasherehekea kwa kucheka, kushirikiana kwenye chakula au kinywaji kidogo. Na kumpongeza kila mchezaji wa kazi nzuri. Kusherehekea pamoja kunifanya timu kua karibu zaidi na kuimarisha uhusiano wetu.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki, hunisaidia kuburudisha na pia kujieleza kwa njia ya kipekee. Mara nyingine hupiga nyumbani au wakati na marafiki na hunifanya nijisikie furaha na utulivu. Pia hupiga chombo kunisaidia kujifunza uvumilivu na mbinu mpya ya muziki.

Kila asubuhi nikiamka napenda kuanza kwa kunyoosha mwili kidogo na kuosha uso. Mara nyingi huamka mapema karibu saa kumi na mbili asubuhi. Kisha kunywa chai au kahawa nyepesi na kula kifungua kinywa kidogo. Kabla ya kuondoka, huangalia ratiba ya siku na kuhakikisha nimejiandaa vizuri asubuhi hunipa mwanzo mzuri wa siku.

Chakula nnachokipenda zaidi ni wali na nyama. Nakipenda kwa sababu ni kitamu, na hunishibisha vizuri. Wali unaweza kupikwa kwa njia nyingi, kama wali wa kawaida au wali wa nazi. Na nyama inaweza kuwa na kukaanga au ya mchuzi. Pia ni chakula kinachofaa kula nyumbani au kwenye sherehe. Na hunifanya nijisikie nimeridhika baada ya kula.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano. Huwa inanisadia kuona uso wa mtu, kuelewa hisia zake vizuri na kufanya mazungumzo yaonekane ya karibu zaidi. Naitumia hasa kwa mkutano ya kazi, masomo na kuwasiliana na marafiki na familia waliyoko mbali.

Ninafuata timu ya soka ya Barcelona. Nilianza kuipenda kwa sababu ya mtindo wao wa uchezaji, wa pasi na nidhamu ya timu. Nilifurahia sana kuwaona wakicheza wakati wa enzi za Leonel Messi hasa kwenye mechi kubwa ya mashindano ya ulaya. Huwa naifuatilia kupitia rininga au mtandaoni na inanifanya ni furaha kubwa timu inaposhinda vizuri.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti mara kwa mara, kusoma hasa habari za kitaifa na kimataifa, pia makala za zamani na michezo. Kusoma gazeti hunisaidia kufuatilia kinachoendelea duniani kujua mtazamo tofauti na kuendeleza kuelewa ulimwengu wangu hasa jamii na nji yangu.

Napenda zaidi mbwa kuliko paka. Mbwa ni waaminifu, wapenzi wa familia na wanapenda kushirikiana na watu. Napenda jinzi wanavyoweza kuonyesha hisia zao na kutoa furaha kila siku. Pia ni rafiki mzuri wa kufanya mazoezi kama kutembea na kucheza nje na kunifanya nisikie furaha na kuwa na mwendo mzuri wa maisha.

Mimi hutumia muda fulani mtandaoni kila siku. Kawaida kati ya masaa mawili hadi masaa manne. Napenda kutumia mtandao kusoma habari, kufanya kazi, kuwasiliana na marafiki na burudani kama video au mziki. Najitahidi pia kuweka muda wa kupumzika ili kutochanganyikiwa na matumizi mengi ya mtandaoni.

Kipindi ninachokipenda cha televisheni ni ile ya habari na michezo. Napenda habari kwa sababu inafafanua kinachondelea nchini na duniani. Huku michezo ikinipa msisimko na burudani. Pia napenda kuangalia vipindi vya documentary maranyingine. Kwa sababu vinatufurahisha na kutufundisha mambo mapya na kunipanua mtanzamo wangu.

Kazi inayodhamini zaidi ni ila inayonipa nafasi ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Naidhamini kwa sababu hunipa changamoto nzuri kunisaidia kushirikiana na wengine na kuona matokeo ya kazi yangu. Kazi kama hiyo hunifanya nijisikie kuridhika na kuwa na mchangu mzuri kwenye timu au jamii yangu.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya. Hii hunipa nafasi ya kugundua laadha tofauti na utamaduni wa chakula kutoka sehemu mbali mbali. Pia ni burudani kwa kufurahisha hasa nikiwa na marafiki au familia. Hujaribu vyakula vipya hunifanya pia nijifunza mbinu mpya za kupika au kuandaa chakula.

Kumbukumbu nzuri za shule ni zile nilipokuwa nikipiga michezo na marafiki wangu mtaani na kuanda tamasha za shule. Napenda pia masomo ya pamoja na walimu waliotuongoza kwa huruma. Kila kumbukumbu hiyo hunifanya nirudie nyakati za utotoni kwa furaha na kutambua jinsi nilivyoshirikiana na kufurahia maisha ya shule.

Ndio, nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa napenda kwa sababu ni haraka na rahisi kulinganisha na njia nyingine za usafiri. Safiri hizi zimenipa nafasi ya kuona sehemu mpya, kujifunza tamaduni tofauti na kupata uzoefu wa kipekee wa kusafiri duniani.

Chakula ninachopenda zaidi ni wali na nyama. Napenda kukila nyumbani na familia. Ladha yake ni tamu na hunishibisha vizuri. Nakumbuka mara ya kwanza nilipojaribu chakula hiki ilikuwa nyumbani kwa binamu yangu naye ndiye aliyeniambia ni chakula kizuri. Mara mwisho kukila ilikuwa jana jioni na bado nahisi, furaha kila nikikumbuka.

Mboga ninazopenda kula ni sukuma wiki na michicha napenda kwa sababu ni kitamu chenye afya na kinaongeza nguvu mwilini napenda kupika kwa njia ya kukaanga kidogo na kuandaliwa na nyama. Pia hujumuishwa kwenye chakula cha kawaida nyumbani na kunifanya nijisikie shibe na kufuraha baada ya kula.